Mimi hupenda kwenda madukani asubuhi za wikendi, hasa jumamosi. Wakati huo, maduka hua haya jafurika na ninaweza kuchagua bitha kwa utulivu. Pia, mwanga wa asubuhi hunifanya nihisi nikiwa nanguvu na tayari kufanya maamuzi mazuri ya ununuzi.

Ndiyo, nimesafiri kwa ndege mara moja tu, ilikuwa safari ya kuenda Mombasa kutoka Nairobi. Nilikuwa na wasiwasi kidogo mwanzoni kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza, lakini nilivutiwa na mwendo wa ndege na mandhari ya juu angani. Niliona mawingu yakipita pole pole na nilihisi kama ndoto.

Mfanyikazi bora zaidi ninayemjua ni mama yangu. Alianza kuuza vitamba sokoni bila mtaji mkubwa lakini alijitahidi sana hadi akafungua duka lake mwenyewe. Na mheshimu kwa sababu ya bidii yake na jinsi anavyowa hudumia wateja wake kwa heshima na tabasamu.

Chakula ni nachokipenda zaidi ni samaki wa kupaka. Hasaa ni kila kwenye fukwe za Mombasa. Latha yake ni tamu na ya kipekee, mchanganyiko wa nazi, viungo vya pwani na harufu ya makaa huifanya iwe ya kuvutia sana. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokula, nilikuwa na miaka kumi na minne, tukiwa likizo na familia Baba ndiye alie nieleza kuhusu samaki huyo, akisema ni maarufu sana pwani.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, hua naanda orodha ya majukumu kila asubuhi. Napanga kazi kulingana na umuhimu na muda unaohitajika. Pia, mimi huweka alama kwenye kazi zilizokamilika, ili nijue maendeleo yangu. Huwa naepuka usumbufu kama simu au mitandao ya kijamii, ninapofanya kazi.

Mabadiliko kazini ni jambo la kawaida na mimi hujaribu kuyakabili kwa mtazamo chanya. Kwanza, mimi hujitahidi kuelewa sababu ya mabadiliko hayo na jinsi yanavyoweza kuathiri kazi yangu. Kisha, naweka mpango mpya wa kazi kulingana na hali mpya. Pia, naweza kuwasiliana na wenzangu ili tushirikiane na kusaidiana kukabiliana na mabadiliko haya.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya mkononi. Si tu kwa mawasiliano, bali pia kwa kazi, kujifunza na kujiburudisha. Simu hunisaidia kupanga ratiba, kurekodi sauti kwa majukumu ya mtandaoni na hata kufanya utafiti wa kasi. Nakumbuka nilipoteza simu kwa siku mbili nilihisi kama nimekatika na dunia.

Ndiyo, niliwahi kulima nilipokuwa kijijini kwa shangazi wakati wa likizo ya shule. Tulilima mahindi na maharagwe na ilikuwa mara yangu ya kwanza kushika jembe. Ingawa ilikuwa kazi ngumu, nilifurahia kujifunza kuhusu ardhi na uvumilivu unaohitajika. Nakumbuka jinsi tulivyokuwa tukiamka mapema, tukifanya kazi, hadi jua linapochomoza kabisa.

Ndiyo, huwa napenda, huwa nasoma gazeti mara kwa mara, hasa nikitaka kufuatilia habari za ndani ya nchi na ya siyasa. Napenda gazeti la taifa leo kwa sababu linatumia kiswahili fasaha na linaeleweka kwa urahisi. Mara nyingi mimi husoma gazeti kupitia mtandao, hasa asubui kabla ya kuanza kazi.

Mimi hupenda kununua vitu katika maduka ya mtandaoni kama jumia au kilimall kwa sababu ni rahisi na naweza kulinganisha bei ya haraka. Pia napenda kununua vitu sokoni kama gikomba au masai market kwa bidhaa za kipekee na bei nafuu. Iwapo nahitaji bidhaa za haraka kama chukulia kama chakula au bidhaa za nyumbani, mimi huenda quick mart ama clean shelf.